Unahimizaje ushirikiano katika timu? Nahimizo ushirikiano katika timu, kwa kuhakikisha nimejua uwezo wa kila mmoja kwenye hiyo timu au nijue kibachi cha kila mmoja kwenye hiyo timu. Mwanzo kuna wale ambao wanajua mambo ya teknolojia, kuna wale wanakipaji cha uongozi, kuna wale wanajua kufanya kazi bila kufuatiliwa na mengine. Hivyo naweka kila mtu anapofaa na kuhakikisha.

Je, unatumia mitandao ya kijamii Naam natumia mitandao ya kijamii mitandao ya kijamii ambayo naitumia ni kama ni pamoja na Facebooku, TikToki, YouTubu, Instagramu, na mengine mengi hata Snapchati. Naitumia mitandao hii kwa kufikia wapendwa wangu, rafiki zangu na jamaa na mambo mengine mengi.

Niambie kuhusu michezo unayopenda kutazama. Mchezo ambayo napenda kutazama ni michezo ya olimpiki yani mchezo ya kukimbia. Sababu inayo nifanya nipende michezo hii nikwa sababu mojawapo ya wale watu ambayo wananihimiza kwenye maisha haya au kunifanya nitie bidii kwenye maisha haya ni mchezaaji. Ini my role model ni mchezaaji na anaitwa Eliud Kipchoge. Kwa hivyo napenda kumtizama akiwa yuko uwanjani anacheza.

Je, unanua vitu kwa kutumia simu? Naam, nanunua vitu kwa kutumia simu. Mwisho niliponunua vitu kwa kutumia simu ni mwezi uliopita wakati nitamnunulia mpoa wangu zawadi. Na nikaweza kumnunulia sweater au ya sweater ambayo imeandikwa jina lake kwa kutumia simu na nikafanya malipo na wakaniletea mpaka chumbani mwangu.

Jee unaishi mahali ulipozaliwa? Naam, naishi mahali nilipozaliwa. Lakini kwa sasa hivi wakati uu huu, siko kwenye nilipozaliwa ila nikimariza shughuli iliyonileta hapa nilipo saa hizi nitarudi pale pale nilipozaliwa sababu hiyo nayo sababu inayonifanya ni nipende pale ambapo nilizaliwa ni nina nina sana mambo mengi ambayo yananikumbusha mambo wakati wa zamani ambapo kulikuwa na furaha na pia, ni sehemu ambayo ni salama kwa ni salama, na, kuna chakula na kila kitu.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka Siwezi kuhesabu naenda mara ngapi kwa mwaka hospitali ila naweza kusema wakatu wowote ambapo mimi ni mgonjwa au nina talizo yoyote ya kiafia huwa naenda hospitali na kutazamwa na kulengwa na kupimwa Hili kuhakikisha sio jambo la dharura au sio jambo lenye Sio jambo lenye uzito mwingi sana mfano nikipata homa nyuma yake kunaeza kuwa na kuwa na jambo lingine kubwa zaidi kuliko homa hiyo kwa hivyo huwa naenda napimwa.

Je unapenda upepo au ac napenda sana upepo ac nima ni upepo au eni ina ina mambo ya elektro elektronia au mambo ya teknolojia na mambo ya teknolojia kidogo naiyo nayaogopa kidogo kwa hivyo ni napopata chanzo upepo waenje una unanipendeza zaidi kuliko ac.

Haina gani ya filamu nazipenda? Hina ya filamu ambayo nazipenda ni Filamu za kifamilia Yani filamu ambazo zinamaadili Filamu ambazo zinafunza na kukuza upendo Filamu ambazo zinafunza na kukuza umuimu wa familia Kwa hivyo filamu yote ambayo ina mtindo wa kifamilia mambo ya kifamilia migogoro ya kifamilia upendo na mambo mingine mengi Wanaipenda sana kutazama.

Wazo gani zuri unako siku ya leo? Wazo zuri ninayo kwa siku ya leo ni kushukuru kwa kila kitu ambacho ninacho. Mfano nilipoamka asubuhi nilianza kupata mawazo mabofu lakini nilijikumbusha kuamba mungu amenibariki na kunitoa mbali sana. Niliko leo ni maombi ambayo niliomba jana. Kwa hivyo nilipoamka jambo la kwanza nafanya ni kushukuru sana kwa mibaraka ambayo ninayo na ninayo zidi kuwa nayo kila kuchao.

Ni malengo gani huna kwa kazi yako ni malengo ambayo nina kwa kazi yangu ni malengo ya kupandishwa cheo Naam ningependa sana kupandishwa cheo kazini maana hili litaniwezesha kupata hela zaidi yaani mshahara ulio juu kuliko walio chini yangu na pia itanisaidia kuimarisha au kujiwekeza kazini.

Je unaweza siku moja kuishi bila teknolojia naamu Mara nyigi hua ninapoenda nyumbani au kijijini kwani hua naishi bila teknolojia yoyote mwanzo hakuna mwangaza wa umeme hakuna simu hakuna rumomo hakuna kompyuta ni tu maisha mololo na Mara nyingi hua yenye kuvutia sana maana Hakuna ile rasha rasha za kufikiria mambo ya dunia yanaenda vipi maana, unaishi tu kwa starehe zako.

Jee, unapenda kufanya kazi za nyumbani ye? Hmm, unapenda kufanya kazi nyumbani. Badala ya kuamuka asubuhi kuoga na kujitayarisha na kuenda afisini kila siku. Kumbana na mambo na migogoro kama vile trafiki na mambo mengine. Ningependa sana kufanyia kazi zangu nyumbani ambapo naamka najipanga ninavyotaka na kuingia kazi na kutengeneza hela yangu pia itanipa wakati wa kukaa familia yangu, watoto wangu na kumtayarisha mme wangu kwa chochote kile.

Jee, umewahi kuona bahari? Nuhu, sijawahi kuiona bahari. Kusema kweli, nimetamani sana kuona bahari na sijawahi kuiona. Lakini mwaka huu, napanga kuenda baharini, kuitembelea baharini india, kuitembelea na kushuhudia maajabu ya humo majini. Mfano, nitaona niletamani sana kuona bahari, nitaona kina mamba, nitaona kina kiboko, na nitaona pia jinzi mimea ya bahari inavyoonekana na inavyojikuza bila mchanga.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa jioni. Utaratibu wangu wa jioni ni huu. Inapofika tu nyumbani hivi. Cha kwanza ninacho kifanya ni kufua nguo nilizo kuwa ni mezivaa saku nzima. Pili ninafanya kuoga, kujingarisha kuondoa uchafu na uchovu wa kazini. Tatu ninapo maliza kuoga na tafuta chakula au jinzi ya kujishibisha. Kani kuhahakisha familia yangu na wapendwa wangu wako salama. Kisha naingia kwenye rununu au TV kuji burudisha.

Umewahi kufikiria kuanzisha biashara yako? Naam, na siyo tu kufikiria, nimewahi kuanza biashara nyingi mwenyewe. Nimewahi kuuza manguo, nimewahi kuuza tai, nimewahi kuuza mifuko au begi, nimewahi kuuza vitambaa vya kutandika kitandani, na saizi nafikiria kuanza biashara ya kuuza viatu. Nikipata tu yaani nikipata tu mihela hivi naenda sokoni nachukua viatu na nakuja na naenda kuviuza kwenye mtaa wetu wa humu nyumbani.

Unafanya nini kulinda mazingira? Ninacho kifanya kulinda mazingira ni kwa kikisha? Chavu ni uchafu wangu nautupa mahali unapofaa yaani mahali ambapo sehemu ambayo watauchomea au upeleka kuesemu ambayo nitajika na pia huwa situpi uchafu au kutupa uchafu wa maji huwa na sipigi kelele au kueka kelele nyingi kwenye televisheni na uwa pia naheshimu sana miti na maua.

Nahifadhi pesa vipi? Pesa zangu huwa nazihifadhi sehemu mbalimbali mfano kwenye benki, zingine naziweka kwenye mkebe nyumbani, zingine naziweka kwenye lock savings yaani mahali ambapo sitazigusa hata kama nitapata jaribio au tatizo lolote na zingine huwa tu naziweka kwenye rununu yangu ili nikipata jambo lolote la dharura naweza zaidi rahisi kujitoa kwenye kwa urahisi.

Unafanya kumenda kazi pekee yako au na wengine Napenda kufanya kazi pekee yangu Napofanya kazi na wengine kufanya kazi na wengine kuna kunamanufaa yake Lakini kufanya kazi pekee yangu kunapita chanzo cha kujuwa ma udhaifu wangu na hunanisaidia ku Kujielekeza au ku kutumia tuu uchuzi wangu na Vibaji vyangu vizuri bila tatizo lolote ku kupata tatizo lolote kutoka kwa wenzangu.

Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Wenzangu wanapo kuwa chini. Cha kwanza nina cho kifanya nikuwauliza tatizo ni nini na kuelewa chanzo cha tatizo ili. Ili niweze kujua nita wasaidia vipi. Kwa hivyo, na wasikiza sana kwa kina na nielewe wana shida ipi. Pili, si wapi ushauri kama hawajaitisha ushauri wangu. Ninacho fanya ni, kuwasikiza na kuwapa nji space mpaka wanapo taka kuomba usaidizi, nitawapa usaidizi huo.

Tabia gani ya watu ina kuchukiza? Tabia ya watu inayo nichukiza ni watu wanaopenda kuu. Kuingiza kichwa kwa vichwa kwenye mambo ambayo hayawahusu. Mfano wakisikia unatatizo wamo ndani wakisikia unafuraha wamo ndani wakisikia unafanya jambo gani wamo ndani wanataka kufatilia na kujua na kuongea tu biepi epie bila kutaka kujua unashinda gani bila kutaka kujua kama unapenda ilo upendi naamu.

Unajikinga vipi na juakali. Unajikinga vipi na juakali. Kwa kutumia madigaga au miwani ile mikubwa mikubwa. Au wakati a mbapo si shughuli ya kulazimisha mimi kuenda nje. Nakaat undani. Ila wakati a mbapo kuna shuguli ina ayo bidi nitoke nje kwenye jua ilo kali. HuWanavaa mi wani yangu. Na pia wakati mwingine pia kubeba mwavuli. Naam ilini sichomeke sura. Uso. Nsiharibike sura.

Napenda kufanya nini wakati wa jua kali kukaa ndani Napenda kukaa ndani na kustarehe au kama niko kazini na kaa afisini bila kutoka kwenye jua kama nimo nyumbani na kaa nyumbani bila kuenda shambani au kuenda nje atakuchota maji Nangojea mpaka jua linaporudi au kutulia Ndiyo ninatoka nje Wakati mwingine inanibidi nitoke nje kwa shughuli navaa miwani yangu na kubeba mwavuli.

Je, unatoa sadaka au michango? Sadaka sitoi michango natoa sadaka ni pesa ambayo tunaitoa kwenye ili iweze kutumika kanisani Kana mimi mwenyewe kibinafsi naamini kanisa ndiyo inayofaa kusaidia watu na sio watu kuisaidia kanisa na pili michango nayo huwa natoa, michango ni namna moja kusuppor wapendwa wako au hata wale usio wajua watu lakini wana shida. Nimesupportiwa mwenyewe na ningependa sana kusupport wengine.

Unapenda kuwa mahali pa ina gani? Napenda kuwa mahali pa utulivu. Semu ambazo hazina kelele, semu ambazo hazina migogoro au vita vya aina yoyote sehemu tuu ambayo inaamani, napata amani moyoni Pia semu ambayo ina wapendwa wangu yani familia yangu wapo rafiki zangu jamaa na.

Shughuli yako ya kupendezo ni epe? Kula na kulala. Shughuli yambaya naipenda sana ni kula na kulala. Shuguli ya pidi yambaya naipenda ni kuchora na kuandika. Yaani, muna ditu nipe kalamu na kitabu na penseli zenye rangi. Mimi, ah, umesha ni maliza. Yani, sita kusito kusumbwe kabisa. Na borake ni meshiba na mipata usingizo kutosha. Mia sina mambo jamani.

Mfereji gani wa tv unafuata Mfereji wa tv ninaoufuata ni mfereji unao ulio kwenye tv za kenya ambao unaitwa citizen Naufuata kwa kuangalia vipindi vya kifamilia na kujibuduridisha na na pia sababu ya pili ambaye nalifanya nifuate mfereji huo ni una habari za kuaminika yaani habari zao sio za kutupatupatu wamehakikisha na kuresarch kuzihusu.